Ndiyo, napenda sana kuchora na kupaka rangi. Kuchora hunifanya nijisikie huru na mtulivu kwa sababu ni njia ya kutoa mawazo na hisia zangu bila kutumia maneno. Wakati wakati mwingine, mtu anaweza kuwa na mambo mengi moyoni lakini anapochukua penseli au brashi ya rangi anaweza kuyaweka yote kwenye karatasi kwa njia ya picha hilo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa amani ya ndani. Kupaka rangi pia ni jambo linalofurahisha kwa sababu rangi zina maana na hisia tofauti kwa mfano rangi ya bluu huleta hisia za utulivu, kijani huwakilisha uhai na matumaini. Na nyekundu huonyesha nguvu au mapenzi unapo chagua rangi za kutumia, unaonyesha hali yako ya moyo kwa njia ya kisanii wakati mwingine hata bila kujua rangi unazochagua zinaweza kuonyesha kama unafuraha, huzuni au matumaini. Kuchora hunisaidia kukuza ubunifu, unapojaribu kutengeneza picha mpya unajifunza kufikiria kwa njia tofauti na kuona dunia kwa macho ya ubunifu. Inaweza kuwa kuchora mandhari ya asili kama milima, miti na bahari. Au kuchora watu, wanyama au vitu vya kufikiria. Kila mchoro una hadithi yake na ujumbe wake. Zaidi ya hayo kupaka rangi na kuchora vinaweza kuwa kipaji kinachoweza kukuza kipato au taaluma. Siku za baadae watu wengi hutumia sanaa katika kubuni matangazo, mitindo ya mavazi na hata uhandisi. Hivyo, kwanza kupenda kuchora mapema kunaweza kufungua milago mingi maishani. Kwa ujumla, napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu hunifanya nijieleze. Hunipa furaha, hunipunguzia mawazo na hunisaidia kukuza ubunifu wangu. Nishughuli rahisi lakini yenye thamani kubwa sana kwa akili na moyo.